Kushirikiana na timu, mimi hufanya mawasiliano wazi na hakikisha na wajulisha wenzangu maendeleo ama changamoto na mawazo mapya mapema kusikiliza maoni na chukua muda kusikiliza mawazo ya timu yangu na kusikiliza pia maoni yao Pia kugawana majukumu kila mtu afanye kile anachokimudu vizuri ili kazi iendele kwa ufanisi.

Ningependa sana kufuga umbwa napenda mbwa kwa sababu ni waaminifu wanapenda kucheza na wanajenga ukaribu na haraka kwa mwenyewe pia wanasaidia kupunguza msongo wa mawazo ukirudi nyumbani umechoka mbwa akikukaribisha tu nahisi tu nafuu kwa sababu inapenda michezo.

Napenda sana harufu ya mvua ikinyesha kwenye udongo ile harufu tulivu inayokupa hisia ya utulivu na mawazo mapya, mwanzo mpya pia harufu ya kahawa ya asubuhi. Inavutia inafanya nijihisi tayari kwa kuanza siku mpya. Kwa ujumbe, napendelea harufu zilizo kali za asili zinazo tuliza akili pia.

Kwa kawaida nafanya marafiki wapia kwa kuanza na mazungumzo ya kawaida tu inaeza kuwa kuuliza swali raisi kutoa maoni kuhusu jambo tunalofanya pamoja au hata kucheka kidogo Napenda kusikiliza zaidi muanzoni kumuelewa mtu alivyo hali mazungumzo ya kujenga yenyewe pia kuwa kweli mwenye heshima na asiejifanya hasaidi sana. Watu wengi hupenda mtu alie, mtu livu, natural na mchanga mfu pia.

Kwa kawaida nikienda kula nje ya nyumbani napenda kuenda hoteli ndogo au kibanda cha chakula karibu. Mahali kuna chakula safi na cha kawaida kama wali, ugali, nyama au chips. Wakati mwingine pia ni vizuri kuenda tu mahali tulivu na marafiki kula na kupiga story kidogo kidogo.

Kwa kawaida, napokea kwa utulivu na akili wazi. Nikiona ni maoni ya kunisaidia nayachukua na kujirekebisha. Kama sio, nayasikiliza tu bila kuyaweka moyoni sana. Maoni ya wengine yanaweza kusaidia mtu kukua kama ukijua yapi ya kuzingatia na yapi ya kupuza.

Kwa kawaida, najipanga mapema. Nagawa kazi vipande, vidogo. Naeka muda malumu kwa kila kipande. Alafu, naanza bila kuahirisha kazi na yofanya. Pia, najitahidi kuepuka vitu vinavyo. Vurugu hadi nikamilishe kazi. Yo unisaidia kumaliza kwa wakati wake.

Ndiyo, napenda kujifunza historia ya nsaidia kuelewa ya liopita sababu za mambo ya nayotokia leo na kujifunza kutokana na makosa na mafanikio ya watu wa zamani pia. Pia historia inahadidi nyingi zinazo fundicha na kuvutia.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano mara nyingi. Video hufanya mawasiliano ya wazi zaidi kwa sababu unaona uso wa mtu ishara anazofanya na hisia za mtu pia. Pia husaidia kuelewana haraka kuliko maandishi au sauti pekee yake.

Napenda kuamka na jua. Asubuhi akili huwa safi. Kuna utulivu na ni rahisi kupanga siku vizuri bila kuchanganyikiwa. Kulala mapema, kunanisaidia hilo lakini kuamka mapema, kunapinda muanzo mzuri wa siku hiyo.

Ningependa kujaribu mchezo wakuigiza, au role playing game, ndiyo escape room game. Nimchezo inayotumia akili mbinu na kushirikiana na wenzako. Na pia ni burudani kubwa. Pia ingeweza ningeweza kujifunza mbinu mpya na kufikiri haraka.

Ndiyo, napenda kula samaki. Ni kitamu na pia ni chakula chenye afya. Hasa ukiwa umeandaliwa vizuri kama kukangwa au kupigwa na mchuzi. Pia hunifanya nijisikie nimeshiba bila kuwa mzito sana.

Mara nyingi na sikiliza mziki wa afro beat na hip hop. Na furahia midundo yake ya nguvu na maneno yenye maana. Pia inanifanya nijisikie furaha au kunipamotisha wakati wa kufanya kazi. Au kujiburudisha ninapo sikiliza muziki huo.

Ndiyo, ningependa kuwa na ndege wa kufugwa nyumbani kama parrot au lovebird. Ndege hizi ni marafiki wazuri, zenye rangi nzuri na za kuvutia na zinaweza kuzungumza kidogo pia ama kucheza nawe. Pia hunifanya hufanya nyumbani kuwa na furaha zaidi.

Changamoto moja kubwa ni kudumisha muda na umakini. Wakati mwingine, kazi ni nyingi au zinapita uwezo na hivyo inabidi upange vizuri ili usichelewe. Pia kuwasiliana na wenzako au wateja kwa wakati sahihi mara nyingi ni changamoto pia. Hasa kama kila mtu anamatatizo tofauti.

Sio sana. Nikishapenda picha fulani au ni muhimu kushiriki kwa familia na marafiki. Huwezi kuweka mtandaoni. Lakini kwa kawaida, napendelea kudumisha faragha na kushiriki picha ya wakati ni muhimu au salama pia.

Najihisi kwamba tathmini za kazi ni muhimu sana. Zinasaidia kuona ni wapi nimefanya vizuri na wapi nahitaji kuboresha. Wakati mwingine, zinaweza kuwa changamoto, lakini zikichukuliwa kwa akili wazi. Kufanya nikue na kufanya kazi bora zaidi.

Kinachonipa motisha kazi ni mafanikio madogo madogo na kuona matokeo ya kazi yangu. Pia kushirikiana na wenzangu wazuri kupokea pongezi kutoka kwa wakubwa wangu au kujua kazi yangu inasaidia wengine hunifanya nijisikie furaha na kuendelea kufanya kazi vizuri.

Napenda kufanya kazi na wengine. Kwa sababu, kubadilishana mawazo kusaidia kupata suluhisho bora kwenye kazi tunayoifanya na kujifunza vitu vipya pia. Lakini wakati mwingine, kufanya kazi peke yangu pia ni vizuri. Hasaa kazi ikihitaji umakini mkubwa.